Nchi naweza kushiriki ni Japani kwa sababu ina utamaduni wa kipekee unaochanganya maisha ya kisasa na ya jadi. Kitu nakumbuka kuhusu nchi ya Japani ni nidhamu ya watu wake na heshima kwa muda. Ningetamani kuona mji yao ya kisasa kama Tokyo, maua ya cherry na mahekalu ya kale nahisi furaha msisimko na hamu kubwa ya kujifunza mambo mapya nikifika katika jiji hilo.

Maendeleo ningependa kuona ni ajira na ujasirimali hasa kwa vijana ili kupunguza umasikini na utegemezi. Ningependa kuona huduma bora za afya, uhifadhi wa mazingira, maadili, uwajibikaji na uongozi bora.